Kwa ukweli napenda simu yangu ikuwe kwa silent ama mtetemo kwa sababu nisikuwe nasumbua watu ambao wako karibu na mimi kuwa pigia kelele. Napenda pia iwe tuseme mtetemo ndio mzuri ili nisikize pia na nisileta kelele.

Vitabu umwandishi wa vitabu ambayo napenda saidi ni yule anaandika vitu za inspiration, vitu ambazo zinatia mwingine ama inanitia ngufu, na pia vitabu fya manifestation napenda sana kwa sababu huwa nasisoma ili nijue zaidi kuhusu manifestation.

Kwa kweli kuna usoefu moja ambayo ili nishangaza sana pali ambapo unamanifest ama unandika jambo ambayo unaitaji alafu ata kabla ujamaliza ata hile time uliko umejipea unajikuta ilo jambo limefanyika soo unajikuta ni kama ni jambo la kushangasa.